Kwanza kabisa kwangu mie, naonelea kwamba kukiwa na mashirikiano kazini, kazi inaanza kuwa, kazi inakuwa nyepesi, mnakuwa na mapato hata zaidi na zaidi, na kazi inakuwa rahisi. Manake, mnashirikiana, waona, tena kando na mashirikiano, uhusiano wenu uko vipi pale kazini, kukiwa na uhusiano bora, kukiwa na mahusiano bora, samahani, utapata kwamba kazi yanakuwa rahisi, yanakuwa mazuri, hata unafurahia kuwa kazini, tena yanaisha kwa wakati mwafuka waona yaani hamna tatizo lolote manake mnapatana kiakili mnapatana kiakili ndiyo na tena kimawazo mnapatana hivo mimi naonelea kukiwa na vitu hivi viwili mafunzo yanakuwa ya juu, mapato yanakuwa ya juu, na yanasaidia kazini sana hivo ni vitu vya uzuri zaidi tena vya maana, tena sana, pale kazini.

Ndiyo, napenda chakula cha haraka tena sana, dakika tano tatu nimemaliza jikoni nimeketi natulia nakula, napenda hivyo sana. Sana sana tambi, za haraka, dakika tatu, tano nimemaliza, niongezee yai yangu au mayai mbili, mie niko sawa kabisa nimetulia niko shwari sambamba. Waona, maana yake saa nyingine unafika nyumbani we mchovu, umechoka, umesumbuliwa kazini unataka tu kutulia.

Napendezwa sana na nyekundu, mwanzo kabisa kwa vile ina ubora wake. Tena, ni rangi ambayo umetulia na unapendeza zaidi. Cha tatu, naipenda manake inaendana sana na rangi yangu ya ngozi kwa vile mie mwenyewe nakaribia kuwa rangi ya chokoleti hivyo inaendana sana.

Je unapiga kura, ndiyo kwa mara ya kwanza nitapiga kura, mwaka ujao, mwaka za nyuma sijasajili kura, nimesajili mwaka uliopita, ili niwe mpiga kura, mwaka ujao. Hivo kitambo kidogo hivi, bado sijawahi kupiga kura, ila mwaka ujao mie uyo debeni napiga kura.